Ndio. Nimewahi kufanya yoga. Yoga imenisaidia kutuliza mawazo, kupunguza msongo wa mawazo na kufanya mwili wangu uwe mwepesi na wenye afya. Pia imenisaidia kupumua vizuri, kuongeza umakini na kujifunza, kujipenda na kujijali. Huwa nafanya yoga wakati wa asubuhi au jioni ili nijisike mtulivu na mwenye nguvu.

Mimi huoga marambili kwa siku na kuoga hunifanya nijiskiie msafi mwenye afya na mwenye kujiamini kila siku. Mimi huoga ili kuweka mwili safi na kuondoa uchafu na jasho kupunguza harufu mbaya ya mwili kuzuhia magonjwa ya ngozi, hisia ya ubichi na kujiamini, pia hukuzwa na kuoga mara mbili na pia husadia kupumzisha mwili na akili hasa baaada ya kazi na mazoezi.

Natumia matatu na kutembea kama njia yangu ya kusafiri kila siku. Asubuhi ninapopanga kutoka mara nyingi napanda matatu kunifikisha karibu na ninapokwenda. Kisha natembea umbali uliobaki. Safari ya matatu hunipa nafasi ya kuona maisha ya kila siku ya watu. Kusikia mazungumzo mbali mbali na wakati mwingine muziki unaochezwa, hunifanya mimi kusikia safari iko ya furaha. Kutembea kunanisaidia pia kupata hewa safi, kufikiri kwa utulivu na kujiandaa kisaikolojia kwa shughuli za siku. Ingawa wakati mwingine husababisha kuchoka au kuchelewa kidogo. Njia hii imenizoesha kuwa mvumilivu na kunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu kila ninapofika ninapokwenda.

Ninashiriki masomo ya michezo kwa sababu nilihisi ndani yangu kuwa nina kipaji na mapenzi ya dhati kwa shughuli za kimwili tangu nikiwa mdogo. Nilichagua njia hii baada ya kugundua kuwa michezo hunifanya nijiamini, nijisikie mwenye furaha na kunisaidia kuwa na nidhamu katika maisha yangu ya kila siku. Pia nilivutiwa na jinsi michezo inavyowaunganisha watu, inajenga kazi ya timu na kufundisha uvumilivu pamoja na heshima. Kitu nilichopenda zaidi katika masomo haya ni fursa ya kujifunza kwa vitendo, kushiriki mashindano na kuboresha afya yangu ya mwili na akili wakati mmoja. Napenda pia kuona maendeleo yangu, kuanzia nguvu, kasi, hadi ujuzi wa kiufundi, jambo linalonipa motisha ya kuendelea kujituma. Hata hivyo, nimekumbana na changamoto kadhaa kama vile majeraha madogo, uchovu wa mwili na wakati mwingine ugumu wa kusawazisha masomo ya darasani na mazoezi ya michezo. Pia kumekua na uhaba wa vifaa au muda wa kutosha wa mazoezi, jambo linaloweza kupunguza ufanisi wa kujifunza. Kama ningepata nafasi ya kubadilisha kitu katika masomo yangu, ningependa kuwa na ratiba iliyo bora zaidi, vifaa vya kisasa zaidi na msaada wa kitaalamu kama makocha na wataalamu wa afya ili kunisaidia kufika kiwango cha juu zaidi katika michezo ninayopenda.

Nina mkumbuka sana mwalimu ukubasu kutoka shule ya upili kwa sababu ya ukali wake uliotambulika na wanafunzi wote. Alikuwa mwalimu aliyesizitiza nidhamu, muda na kufanya kazi kwa bidii, jambo ambalo lilifanya wengi, wetu tumuogope lakini pia tumheshimu. Ingawa wakati huo ukali wake ulionekana kama adhabu, baadayeniligundua kuwa ulikuwa na lengo la kutufanya tuwe wanafunzi bora na wenye kuwajibika. Alikuwa hakubali uzembe kelele darasani wala kutofanya kazi za shule na hilo lilitufundisha kuwa makini na kujituma hadi leo ninapo mkumbuka nahisi mchanganyiko wa hofu ya zamani na shukrani kwa sababu ukali wake ulichangia kunijenga kimaadili na kufundisha umuhimu wanidhamu maishani.

Usiku kabla ya kulala, kwa kawaida nafanya mambo ya nanayo nisaidia kutulia na kujiandaa kwa mapunziko. Mara nyingi huangalia ujumbe au barua pepe kwenye simu yangu ili kuhakikisha hakuna jambo la dhalura ambalo limenipita. Kisha, hujitenga na vifaa vya kielektroniki kidogo. Huosha simu, upanga vitu vyangu kwa siku inayo fuata, na wakati mwingine husoma au kufikiria mambo ya liyo tokea siku nzima. Kabla ya kulala, mimi hujitaidi kutuliza mawazo yangu kushukuru kwa siku nilio pata na kisha hujilaza kitandani ili kupata usingizi mzuri.

Huwa napiga kura kwa sababu ninjia muhimu ya kushiriki katika mamuzi ya nayo husu jamii au taifa. Napiga kura ili kutoa sauti yangu, kuonyesha maoni yangu na kuchagua viongozi au sera ambazo zinahusu maisha yangu na ya wengine. Kura yangu ni sehemu ya haki yangu ya kikatiba na inasaidia kuhisi kuwa ninashiriki katika maendeleo ya jamii. Pia napiga kura kwa sababu ninamini kwamba kila sauti ni muhimu na kuwa mstari moja wa thamani katika kutengeneza mustakabali bora wa kila moja wetu.

Ili kujitunza nafanya mambo mbalimbali ambayo yananisaidia kuwa na afya njema, akili timamu na hali nzuri ya mwili na roho. Kwanza ninahakikisha ninasalia safi kwa kuosha mwili, kusafisha meno na kuvaa nguo safi, jambo ambalo linanipa hisia za utulivu na kujiamini. Pia ninazingatia lishe yangu kwa kula chakula chenye afya, matunda, mboga na kunywa maji ya kutosha ili kuhakikisha mwili wangu una nguvu na kinga ya kutosha dhidi ya magonjwa. Zaidi ya hayo nafanya mazoezi ya mwili mara kwa mara kama vile kukimbia, kuogelea au kupiga michezo, jambo linalo ongeza stamina, nguvu na afya ya moyo. Pia napanga muda wa kutosha, wa kupumzika na usingizi wa kutosha kwani usingizi ni muhimu kwa ukuwaji wa mwili na utulivu wa akili. Kujitunza pia kunahusisha akili na roho. Napanga muda wakupumzika, kusoma, kufikiria na kuandika dayari ili kurahisisha mawazo na hisia zangu. Hii husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya niwe na hali ya furaha na utulivu wa ndani. Kwa upande wa kijamii, ninajitunza pia kwa kuzunguka na watu wanaonipa nguvu chanya, kuepuka migongano isiyo ya lazima na kushiriki katika shughuli, zinazo ongeza, furaha na utamaduni wangu. Kujitunza kwangu ni mchanganyiko wa kuzingatia mwili, akili na roho, na ni mtindo wa maisha unao ni saidia kuwa na afya, furaha na kuwa mtu mwenye nguvu na udhabiti katika kila hatuwa ya maisha.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio. Kusikiliza radio huniburudisha na kunisidia kupata habari, muziki na vipindi vya kuvutia. Pia hunifanya nijisikie ni kiwa nimeunganishwa na jamii hasa ni naposikiliza vipindi vya mazungumzo o muziki ninao upenda. Ni njia rahisi na ya kufurahisha ya kupumzika na kujaza muda wangu wa kila siku.